Mimi hupenda kula mboga kama vile sukuma wiki na mboga mingi za kijani kwasababu zinasaidia kwenye mwili kufanya mwili uwe na afya. Ama adi kuongeza zingine uongeza damu mwilini kwa hivyo mimi hupenda mboga za kijani Lakini sanasana napenda sukuma wiki kwasababu ndio ipo kwa wingi alafu pia sukuma wiki huwa na yenye ladha tamu sana.

Aushari yangu kwa watu wanaofanya kazi ni kwamba watie bidii, alafu walinde kazi zao, wazifanye kwa moyo mmoja. Kulinda kazi, utaweza kulinda mshara wako. Na humu mshahara ndio unaokusaidia kwa mambo ya kwa kinyumbani, kwa malezi, hapa na pale. Kwa hivyo ni vyema kulinda kazi, kufanya kazi kwa moyo mmoja. Na kufanya kazi na ili kutaka kupanda vyeo yaani ufanye kazi kwa namna nzuri, kazi nzuri, kazi inayopendeza.

Kazi yangu nayo isomea ya uhandisi, nataka kuwa muhandisi mashuhuri, hundandizi muhandisi anayefanya kazi vizuri, nataka kufanya kazi yangu kwa bidii, nipande cheo, ili niweze kuwa mkubwa yani, niweze kufanya mabadiliko au maendeleo, yatakao saidia wahandisi, hasa wahandisi wa umeme, nataka ku kuwezesha watu watamani kufanya kazi hiyo, nifanye kwa uzuri ili kuboresha pia umeme unavyo enezwa katika nji yetu ya Kenya.

Simu yangu huwa naitumia zaidi nikiingia mtandaoni na vile vile huwa naitumia wakati mwingine kufanya mambo mawili matatu ya kimasomo lakini mara nyingi mi huutumia simu yangu kuingia mtandaoni mtandao wa facebook sana sana na mtandao wa instagramu ama hata tiktok kwa sababu mi hujaribu kunda video za mipira kwenye mtandao sasa hivyo mi hunipata sana sana nakaa huko kuposti au kufuatilia trendi mbali mbali za mavideo.

Kazi ya ushirikiano kwa kimombo teamwork, huwa napenda kushirikiana na wenzangu kwa bidii. Sitaki niwe kama mimi nawategemea ama wao wananitegemea, huwa nataka tushirikiane sisi wote tu. Tufanye kazi hiyo kila mtu alete mchango wake. Ndio, tutatoa kazi ambayo ni mzuri, yaani kazi ambayo imeletwa na mchango wa kila mtu ambao ni mzuri. Ndiposa mwishowe tukatoa kazi nzuri kazi ya ushirikiano inataka tu ushirikiano wa kila mtu atoe mchango wake katika kazi hiyo.

Muda wangu wa bure huwa naitumia kwa mambo mingi mambo kama vile kufanya kazi zangu za shuleni zile ambazo nimepatio na walimu na pia muda wangu wa bure mara nyingi unanipata naangalia fi video za mpira ama pia vile naangalia mambo mtandaoni habari hapa na pale, ujumbe, kadha wa kadha muda wangu mbure huwa una mambo mengi tu lakini ni kutumia kwenye mtandao na mpira sana sana na kazi za shule.

Muda wangu mtandaoni kwa siku, naeza sema huwa siutumii sana kama tuseme siku hiyo nimeenda shuleni lakini mara nyingi huwa nikiwa sina kazi nyingi, huwa natumia sana mtandao lakini pia unaeza kuwa masaa mawili ama masaa manne kwa siku kwa hivyo si sana vile kama sina kazi, nitakua mtandaoni lakini kama kuna kazi, nitakuwa nashughulikia hio kazi, halafu badaaye niingie mtandaoni.

Naam nimefuga wanyama wengi, si si mnyama tu lakini wanyama Nafuga wanyama wengi huku nyumbani, tangu nikiwa utotoni mpaka saa, mimi kijana mkubwa wanyama kama vile paka mbwa, mi huwalisha nikiwa nyumbani kama vile ngombe wanakupatia maziwa na pia hata wanyama ambao ni ndege kuku Mbata hao wote mimi hupenda kufuga.

Shuguli zangu wakati wa mvua ni mbali mbali tu napenda kutulia tu kwa nyumba, kutulia tu kuota moto ama wakati mengine naingia kwenye malazi. Mvua ni mzuri, inasaidia katika kupanda mimea, inasaidia kunyunyuzia mimea maji, kwa hivyo itatusaidia mavuno. Mvua pia nikisikia sauti ya mvua Wakati mwingine ni raha, wakati mwingine hauna raha Labda mvua inakukatiza matembezi yako Lakini wakati mwingine ni raha ukisikia mvua Kwa sababu utakuwa umepanda vyakula shambani Kwa hivyo itasaidia sana kunyunyuzia maji ya kule shambani na hivyo mvua wakati mwingine nzuri, wakati mwingine inakatiza raha.

Ni kitaka kushirikiana na timu yoyote Uwa eeh najihusisha kabisa katika kile ambacho wanachokifanya Siendi huko kubebwa ama eeh kukaatu ni mefanya na hii timu Lakini sija husishwa kwa kile ambacho kinafanywa huwa napenda kutoa mchango wangu uweze kusaidia katika kile ambacho kitafanywa na hio timu ambao nimeweza kujiunga.

Nilipenda somo la fizikia la moja la somo, mojawapo la somo la sayansi Somo la fizikia linanisaidia kwa kwamba nilipenda kutokana na kupenda kwangu kwa kuwa mhandisi Apo mbeleni na somo hili lilinisaidia sana kwa sasa hivi nikisoma uhandisi wangu wa chuo kikuu lilinisaidia kwa sababu hili niliweka kwenye msingi mzuri kufanya kusomea kazi ya uhandisi.

Kampuni ya teknolojia na ninayoiamini ni Samsung. Iwapo apple pia inafanya vizuri naiaminia Samsung kwa sababu inaniruhusu niweze kupata vitu mingi bila kuzuiwa sana. Ingawaje pia inatilia maanani mambo ya usalama. Na pia samsung imehusishwa kuunda vitu vingi ambavyo ni rahisi kuvipata kama vile friji, televisheni, vitu kadhaa, vitu mingi.

Ikiwa na kazi ya kufanya na timu ya mbali, nitajitahidi vilivyo tuweze kuzungumza kutumia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp ama Facebooku ama Instagramu. Tupange ambavyo tutakavyo fanya hiyo kazi Kila mtu anapewa jukumu lake, anafanya, analeta pamoja tunajadiliana kutumia video ama kutumia tunapiga simu ya pamoja tunaongea, tunajadiliana, tunafanya kazi hiyo pamoja.

Huwa kujilinda na kutokana na vitisho vya mitandao huwa najiweka mbali na mambo ama mijadala ambayo inaweza kunitia kwenye kunitia ambako naweza kuwa natishiwa. Na ya pili, ingawapo nitaweza kutishiwa, nitaenda niripoti kwa vituo vifaavyo ambavyo vitaweza kuchukulia hatua wale ambao watakua wamenitishia.

Kuna changamoto mingi mtu anazo kutana anazo kazi ni hasa kwangu nimekuwa nikikutana na changamoto kama vile kukuwa na wenzangu ambao wako tayari kushirikiana kama timu tumalize kazi mapema, wanapata wawo wanataka kuifanya kimastare na mi huwa sipendi hivyo mi nataka nifanye kazi yangu mapema niimalize mapema. Pia mkubwa wetu tulikuwa na mkubwa ambaye kabla hajabadilishwa alikuwa mkubwa ambaye anatukazia kikazi na mimi sikupenda hivyo hii likuwa changamoto yangu.